Mi huenda sinema mara kama mbili hivi kwa wiki. Napenda sinema, si za mapenzi sana, unacheki napenda filamu tu za vita hizi tu za kiujangili ujangili. So hizo napendanga kuenda kuona ona sana unacheki uta nipotokori mwenda mara kama mbili hivi. So adi leo nafikiria kwenda bado leo leo leo nafaa kua siku yangu ya kwanza ya hii wiki kwenda. Eeeh wiki ilio pita nisha nilienda wiki ilio pita nilienda mara tatu kwanza kuona sinema napenda sana kwenda kuona sinema manze.